Siku yangu ya kuzaliwa ni tarehe kumi na moja mwezi wa nne mwaka wa elf moja kenda mia themanini na saba io ndio mwaka nilizaliwa ulimwenguni na mimi huisherekea kwa njia mingi sana njia moja wapo huwa nakula minofu nakaa pamoja na familia kisha naimba na kufurahia tu siku iyo sina njia mingi ya kusherekea kuna wakati hiyo siku ilipita kama nafanya kazi ilinizuia kusherehekea lakini sherehe zangu mingi ni ile siku inatokea kama ni wikendi isikuwe siku ya kuzaliwa imekuwa siku ya kazi.